Rangi ni nayo penda sana ni rangi nyeusi na rangi nyeupe. Kwa sababu nasema hizi rangi mbili ni ukivaa rangi nyeusi, rangi nyeusi yaendana na kitu chochote. Naweza vaa suruali nyeusi, utafute na blouse nyeusi na kiatu nyeusi. Haya pia ukisema rangi nyeupe hua inakufanya ukae vizuri na ukivaa rangi nyeupe huwa unawezavaa na rangi yoyote.

Naam natumia mitandao ya kijamii kama vile Instagram, kama vile Facebook, kama vile Whatsapp na unapata kuwa mitandao ya kijamii inasaidia kurahisisha mawasiliano kutuka mtu mmoja hadi mwingine Kwa mfano, kama mmoja ako Amerika na mwingine ako Afrika, wanaweza kuongea na kuzungumza kwa urahisi kupitia mitandao ambayo ya kisasa ambayo yametengenezwa.

Ninapotaka kustarehe, napenda kutembea, napenda kuona mandhari ya dunia. Naeza sema kwamba napenda pia kuogelea. Kuogelea ni mzuri juu, unapoenda enda kwa ziwa, kubwa ama unapoenda kwa maji. Unapata kutulia, akili yako inatulia, haufikiri mingi. Ama pia, nikiweza amua kukaa kwa nyumba, napenda kutazama runinga, nione vipindi katha wa katha.